Je, unapenda chakula kitamu? Ya, napenda chakula kitamu. Kila mtu anapenda. Kama mimi vyakula vyangu vitamu ni kama chapati, pilau, biriyani, bajia, vyakula vya Niniyo, pwani, vingi vingi. Ndo napenda. Ya, kila mtu ana chaguo lake. Ya kile chakula kitamu anachopenda.

Je unapenda chakula cha haraka. Vyakula vya haraka napenda. Ila kama unamanisha vyakula vya haraka vya dukani yanip fast foods kwa kiingireza. Sio kwa sana kwa sababu pesa za kununua hivyo hivyo hivyo kula vya haraka natolea wapi lakini kama tuseme kama haumaanishi chakula cha haraka kama ugali mayai chakula chenye ambacho unapika tu haraka haraka unakula kwa kaa uko nja hapo sasa napenda.

Unapenda kununuwa nini zaidi? Mimi Kusuma ukweli kitu ambacho na nunuwa zaidi ni vyakula tu. Kwa sababu kukula ni kitu cha muhimu sana. Ndo kinatufanya tuishi. Kwa hiyo vitu ambavyo napenda kununuwa yani hiyo unga ngano unga sima. Chimvi, mafuta ya kitu vyuhu chababu na. Ni viungo vya kupikia chakula. Unanunuwa kila mchele ywa kila kitu cha kupikia alafu ndio nanunuwa mara kwa mara.

Funzo gani ya kazi imekusaidia zaidi. Mimi saa hii niko shuleni. Na mafunzo ya kazi ambayo nafanya ni mambo ya kompyuta. Ninajifunza sana. Napenda sana kutumia kompyuta. Na hiyo ndiyo imenifanya. Mpaka nikajua kutumia simu yangu vizuri. Naweza kutumia laptop. Lakini saa hii nina furaha kwa vile yaani nimechanuka. Akili yangu imechanuka. Kwa hiyo mafunzo ya kompyuta naweza sema yamenisaidia kwa kiwango kikubwa sana.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Kusema kweli, ukimuuliza karibu kila mtu huku Kenya. Kama aslimia themanini ya watu wa Kenya, nyama inayopendwa zaidi ni kuku. Nani asiopenda kuku kwa mfano. Kwa iyo mimi napenda kuku kuliko nyama ya mbuzi. Kuliko nyama ya ngamia, kuliko nyama ya ngombe ninapenda nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku.

Unafanya nini kujianda kwa mkutano? Nikitaka kujianda kwa mkutano, napangilia. Kama mimi ndo msemaji mkuu, napangilia maneno, ntakayo sema kwenye huo mkutano. Lakini kama mimi ndo msikilizaji, nachukua tu kitabu na kalamu. Mahali ambapo nitanukuu, pointu muhimu zilizoongelewa.

Tabia gani ya watu inachukiza? Tabia ambayo inanichukiza mimi kabisa. Yaani ni kunikopa pesa. Alafu wakati wa kulipana. Tuanze tena kukimbizana kimbizana. Ile pesa yangu ninapenda uki nikikukopesha ama nikikukopesha, hunilipa niwe mwenye ufikiri ujue nimekopa mtu fulani. So mimi tena nikufuate. Kwa kweli haitakuwa.

Unandaa ripoti za kazi vipi. Mimi kazi zangu za ripoti naandaa na laptop yangu. Ya huwa naandika kwanza kwa kitabu alafu ndo na nazitransfer kwa laptop yangu So hivo ndivo naandaa.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Mimi ningejiu Ningependa Ningependa kujifunza kuwa rubani. Lakini sasa pesa ndo ndo shida unajua kuwa rubani inahitaji pesa nyingi sana So ni hivo. Ujuzi ungependa kufuta. Unaweza kushiriki. Una ujuzi gani ungependa kupa labda ungeweza kuelezea ni kwa nina ujuzi huu. Ya mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa rubani kwasababu pesa kipa rubani wanalipa pesa nyingi sana. Rubani wanalipwa pesa nyingi sana kuliko wafanyikazo wote Kenya nzima. Kwa hio ndo sababu ilo nivutia mimi kwa rubani. Mwishowe kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali. Hapana kwa kweli kwa sababu kukuwa rubani nilazima upitie chuo ufundishwe na walimu na mimi pesa hizo. Sina kwa sasa. Kwa sasa sina namna sinajinsi.

Unatumia muda gani kwa siku mtandaoni? Kusema kweli natumia muda mwingi sana mtandaoni kwa siku. Kwa sababu hakuna kitu chochote kingine ambacho mimi nakifanya. Mimi huwa nakaa tu na simu yangu nyumbani kwa room. Kwa chumba changu. Nakaa na simu kwa chumba changu karibu siku nzima. Kwa hiyo ni muda mwingi sana natumia. So, naeza sema kama masaa mbilikishi ya kama masaa sita. Mpaka nane, mchana huo, peke yake alafu usiku, masaa manne. Kwa jumla, takribani masaa kumi. Yeah, natumia takribani masaa kumi kwa siku. Sio masaa mengi sana.

Unapotaka kustarehe unafanya nini. Mimi ninapotaka kustarehe huwa nanunua tu vyakula ninavyovipenda halafu nakaa navyo chumbani kwangu. Nakula mpaka nishibe. Nikishiba hapo ndiyo nimesherehekea. Namna ingine ya kusherehekea ni kwenda kwa debe yaani ngoma mahali kuna sherehe sherehe nini. Ndiyo napenda sana kupiga sherehe huko. Hiyo ni njia ya pili ya mimi kustarehe njia ya tatu ya mimi kustarehe kufanya mapenzi tu lakini sasa hiyo hiyo itaniletea shida kwa hiyo pia lakini napenda sana njia ya nne njia ya nne yangu ya kustarehe ni kutoka tu nje kutembea na marafiki kucheza mpira wa kandanda yeah.

Ungependa kutembelea mjimugani duniani. Mimi ningependa sana kutembea india kwa sababu inapenda sana hiyo kabila. Hawa vinyo wa hindi wanaunkea. Vinye wa hindi wanaupendo. Alafu kuna wasanii ni katha. Ngependa kutana nao India. Kwa hiyo, hiyo ni nchi moja ambao ningependa kutembelea. Nchi ya pili ni marekani. Ningependa sana kutembea marekani. Lakini sasa ndo hivyo sina uwezo. Lakini ningekuwa nawezo. Ningetembea marekani. Nchi ya tatu China China. Ni nchi ambayo naipenda sana. Kuna waigizaji wakubwa ambayo ningependa sana kwa tembelea ni waone. Kuna majumba makubwa makubwa ambo ngeonagatu kwa picha. Ngependa pia niyaonesu. Hizo njitatu. Ngependa njizitembele.

Chakula gani, cha jadi, unachopenda? Mmm, vyakula vya jadi. Labda sima, sima naijua kwanza kitambo. Hivyo hicho ni chakula ambacho, kilikuwepo. Na pia wali, chapati ya hivyo ni vyakula ambavo navipenda sana, ambavo nadhani vilikuwa ni vya jadi na mboga mboga kama mchicha, skuma vyakula vya jadi pia hivo ambavo navipenda alafu na nyama ya kuku vyakula vya jadi sio kama vyakula vya kisasa unajua ndio hivi sijui chips mayai nini lakini vya zamani ambavyo navipenda ni hivo nilivovitaja kuna hiyo nya ya sima almaarufu ugali. Anu ya kuna wali almaarufu ubwabwa. Yah, hivyo ndo navovipenda mimi.

Je unapenda kunywa maziwa? Mbona nisipende maziwa ni matamu. Yani kati ya vinywaji vyote napendelea sana maziwa kwanza. Maziwa hayana madhara kwa mwili halafu yanaongeza afya kwa mwili. Yana faida sana kuliko hasara maziwa ukilinganisha na vinywaji zingine kama soda. Soda ina kemikali ambazo zinaeza kudhuru. Juisi pia zimeekwa kemikali. Lakini maziwa halisi ni matamu sana. Kwa hiyo, mimi kupenda kunywa maziwa. Hicho kitu cha kawaida mbona halafu maziwa nakunywa mara kwa mara. Ya karibu kila si karibu kila siku. Lakini angalau mara tatu kwa siku kwa wiki. Na kunywa maziwa. Unajua pia ukizidisha kunywa maziwa yana tahathari. Unapata damu nyingi sana mwilini. Na mi pia singependa kuwa na damu nyingi mwilini. Unajua damu nyingi mwilini ikikuwa inakuletea madhara pia. Kwa hiyo, napenda sana kunywa maziwa.

Je unapenda paka au umbwa napenda sana paka mimi. Paka ni viumbe ambavyo vinapendwa na watu wengi. Haswa haswa kwetu pwani wanapenda sana paka. Unaweza kutoka nyumba kuna paka kama kumi, ishirini. Watu wanafuga paka utadhani kama wanafaida kukubwa lakini ndo hivo, watu wanapenda tu paka bila sababu lakini mbwa hapana misipendi mbwa kabisa. Maana mbwa kwanza kwa dini yetu, mbwa akikuramba iyo ni najisi kubwa sana. Na mi singependa kupata najisi kama hiyo So, ningependa sana. Paka na nao kama paka watano hiyo Hmm.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka mimi nikiamka asubuhi. Nafungua simu yangu kuna mchezo fulani wa simu huwa nacheza kila siku kwa hiyo. Nikiingia. Kuko unapigia penalti. Nikimaliza. Ndo naendelea ba mambo mengine. Alafu nikimaliza. Nikimaliza naenda kupigia mswaki. Baada ya hapo nioge. Alafu niende chuo. Nikiamka asubuhi hiyo. Lakini kama kiamsha kinywa lazima nilikuwa nimesahau kiamsha kinywa kwa kiamsha kinywa lazima pia nipige kidogo. Ndo vitu navyofanya so huwe. Nini kingine nimesahau. Pia kuosha nyumba huwa naosha nyumba asubui nikiamka. Kuoga pia lazima. Mbona nisahau kuoga jamani. Nitakuwa mchafu aje mimi.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Nadhani hili swali nilinishajibu. Nadhani hili swali. Labda basi kama kuna mafunzo mengine, ungependa. Kama mama ama funzo ya, kutumia, mambo ya kidigitali haya kutengeneza mawebsite manini, apps, yaa, vitu kama hivyo. Ningependa sana kujifunza. Huwa inasaidia kwenye maisha. Mafunzo mengine aah sidhani kama kuna mafunzo mengine. Nathani kwa sasa ni hayo tu. Na yale mengine ya kuwa rubani.

Unafanya kazi na timu ya mbali, kuna kampuni iku kwetu lamu, na dhani, hiyo hiyo ndo wanafanyo kazi na kwa sasa, kukuna soma pia, msisa hao bado. Ya, nasoma, napia hiyo kampuni na ufanya kazi na vitu viwili, hiyo kampuni ni kutengeza maplastiki, mbao, vitu vinatengeza na. Na hizo plastiki nambao. Afu vinauzwa. Pesa uzunaga wanywa kwa fanyi kazi. Ya na watu nalipua. Kila mwezi kampuni inkine yambao nafanya kazi na yo. Kuna tawakali Tawakali ya babangu. Mahali babangu wanafanya kazi pia nako. Ya nafanya kazi nao wako lamu. Na miniko oku pia. Niko Nairobi wako lamu.

Unaoga mara ngapi kwa siku? Mm. Mi naoga ai, inategemea. Mara zingine siku zingine naoga mara moja kwa siku. Siku zingine mara mbili, siku zingine siku. Lakini siku zingine hata siogi kabisa. Kwa hivo. Tuseme kama naenda shule. Nikienda shule lazima asubuhi nioge. Kama natoka naenda town, lazima nioge. Kama naenda mjini eh. Lazima ni yogi. Yeah. Mara ingine yenye naoga. Kama na nda safari. Kama mi siogi bila sababu. Ama labda kama nataka kuoga bila sababu labda nijione mi ni mchafu sana vile. Ndio nitaoga bila sababu. Lakini mimi kuoga bila sababu haku siwezi kusema tu ukweli. Lakini nikiangalia kwa huu mfululizo wa matukio tuseme naoga mara moja kwa siku. Sana sana naoga mara moja kwa siku. Hm, hasa mara moja tu inatosha kwa siku.